Mimi ni mtu wa kuwahi. Nina amini kuwahi kuna leta utulivu na kupunguza msongo. Nikiwahi unakuwa na muda wa kujiandaa vizuri kufikiria na hata kusaidia wengine kabla mambo hayajaanza. Pia naelewa kuwa wakati mwingine kuchelewa hutokea kuna mambo ya ghafla lakini tunatafuta suluhisho.

Sitaki tu kufika juu, bali kufika mahali ambapo kazi yangu inaleta matokeo na inasaidia watu na inafanya nijisikie nimekamilika. Kwa mtaalam kwa kila kitu ninachokifanya, kuwa na nafasi ya kuongoza na kusaidia wengine, kuwa na kifedha na kiakili ndio nijue kuwa kazi yangu ina nisaidia.

Niliamka leo saa moja asubuhi. Nikaomba, nikaenda bafu, nikaoga, nikasugua meno. Kisha nikaanda cha kuamsha kinywa. Baada ya kuchukua cha kuamsha kinywa changu, nilekea kazini kwangu. Nikaenda nikafungua duka. Na leo nilihisi asubuhi yangu ikiwa salama sana yenye furaha. Sikuwa na tashwishi yoyote.

Ningependa kujifunza AI. Kujifunza jinsi AI inavyo tumika kwenye biashara, afya, elimu na kazi za mitandaoni. Pia kujua jinsi ya kuwasiliana vizuri na AI ili kupata matokeo bora. Hii ni kitu muhimu sana kwa sasa. Hasa kwa kazi za mitandaoni na teknolojia ya hivi sasa.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia. Historia inanifunza mingi kuliko ninavyofikiria. Inanipa picture ya pale tumetoka, makosa yaliyofanywa, na jinsi watu walivyo. Walivyopambana na changamoto zilizokuwa kitambo. Naona jinsi mamuzi ya zamani. Yalivyokuwa tofauti na ya leo. Inanisaidia kuelewa sisi ni nani na tunatoka wapi. Hadithi za watu waliopitia magumu nakushinda kushinda katika hali ngumu.

Naanza mradi mpya wa wa kazi kwa mpangilio ili nisichanganyikiwe baadaye. Nauliza maswali muhimu, mradi unalenga nini, matokeo yake yatakuwa yapi, nani atafaidika, hii unisaidia nijue vile mradi itakavyo kuwa. Natafuta taarifa, nagawa mradi kati ya wadogo wangu, naweka mlengo inayohitajika. Kila mtu anajua anachofanya lini na kwanini.

Juisi ninayoipenda ni ya maembe nahisi juisi ya maembe ikiwa tamu na pia maembe si ngumu kupata hata kwenye soko zetu na maembe huwa tamu sana hata kama ni ya musimu lakini huwa tamu sana na pia inapatikana kwa urahisi.

Kumbukumbu ninayo nzuri ya shule ni wakati nilikuwa Nikiwa Kwenye shule yangu ya upili. Kuna wakati sikuwa natarajia kuwa nimepita mtihani kwa sababu nilikuwa mgonjwa lakini vile tulifanya mtihani na matokeo yakaja nilikuwa nimepita vizuri sana sijawahi sahau.

Njia ninayotumia kila siku ya usafiri ni pikipiki na gari lakini pikipiki ndio kwa sana kwa sababu ziko kila mahali eneo ninayoishi na ni rahisi kuenda na pikipiki iko na uwepesi na ni hautumii pesa mingi kwenye pikipiki.

Njia inayofanya nipumzike ni kwenda mazoezi kwa gym na wakati nilianza kwenda gym kufanya mazoezi nilikuwa siko hali mzuri kimafikira na kiafya. Mimi hushiriki masaa mawili katika mazoezi kila siku na mimi huhisi nimeridhika baada ya kupumzika.

Kwanza najua ni kazi ipi nafaa nifanye, baada ya hiyo, naangalia kazi kubwa kwa jumla nagawa vipande vidogo, vinavyo weza kumalizika kwa muda mfupi. Alafu nafanya kwanza sehemu muhimu na yenye inahitajika kwa haraka. Pia natoa vikwazo na napanga mazingira yangu ya kazi vizuri. Hii nasaidia kuona kama kuna hatua isio weza kukamilika.